Habari mimi hupata kutoka vyombo vya elektroniki, haswa runinga, radio, na pia kwenye magazeti. Habari hizo mimi hupenda kupata hizo habari kutoka kwa televisheni kwa sababu. Televisheni huwa na maonyesho na pia huwa na sauti. Inaonyesha kitendo mahali kilipo tendeka na jinsi kilivyo tendeka na namna gani na madhara. Na pia uzuri pia wa kueleza na sauti. Hivyo basi, televisheni huchangamsha sana.

Naam natumia video kwa mawasiliano kwa sababu video huwa huonyesha sauti ya mtu na pia kuonyesha jinsi mtu alipo na jinsi alivyo. Basi video huwa ya maana sana napoitumia kwenye mawasiliano. Hivyo basi video huwa nzuri kwa sababu mimi mwenyewe huona mtu mwenyewe. Na mahali ambapo alipo na hali yake pia, hivyo basi mimi hunitia furaha.

Naam napenda cinema, hasaa cinema za vichekesho na viburudisho. Cinema hizi hunifanya mimi kuwa mtu ambaye ninafuraha siku mzima. Na cinema hizi huwa zinafurahisha, mimi hupenda kuona cinema hizi kwenye televisheni. Siku ya mwisho kuona cinema hizi ilikuwa juzi tu si siku nyingi na pia mimi hupendelea kuona cinema kwenye runinga, naam.

Napenda chakula kisicho na mafuta sana kwa sababu chakula hiki huwa hakina karoli nyingi. Kwa sababu mafuta huwa yamechanganyikana na kemikali nyingi. Hivyo basi chakula ambacho hakina mafuta huwa ni chakula cha cha kihalisia na pia ni chakula kitamu sana. Unaufahamu kwamba chakula chenye mafuta mengi ufanya pia mtu kupatwa na kifua kuwasha. Moyo kuwashwa najihisi kutapika na pia unajihisi kubanika sana.

Napenda kufanya kazi peke yangu kwa sababu ninapofanya kazi peke yangu hasa ile kazi ya kibinafsi kazi hiyo mimi hufanya kiumakini bila kufuatilia mawazo ya mtu yoyote. Lakini ninapoifanya na wenzangu mara nyingi mimi hupotea kwa sababu sijui kufanya kazi na wenzangu. Napendelea kufanya kazi peke yangu kwa sababu kazi yangu huwa safi na huwa hodari sana.

Kumbukumbu ni nayo kutoka utotoni ni kumbukumbu ya michezo. Mahali ambapo tulishirikiana na watoto wenzangu kuruka kamba, huku tukiitana baba na mama. Hiyo ndiyo kumbu kumbu nzuri ule mchezo wa kamba, unapata mwanaume. Wewe ndiye baba lakini ungali mtoto. Hivyo basi tunaona, jamii inatelekeza jinsia ya kiume. Muongozo mapema sana.

Mimi hujikinga na jua kali kutumia mwavuli na pia kutumia wa miwani ambayo huzuia mianga ile mizito mizito kupiga macho yangu. Ninapo jikinga hivo pia hukua na kamwavuli mzuri na pia jua kali mimi hulizuia kwa kuvaa nguo nyepesi ambazo hazichomi sana na pia mimi huzuia jua kali kwa kutovaa nguo nyeusi.

Rangi ninayo ipenda kwenye ukuta ni rangi ya majano. Rangi hii huwa ni rangi nzuri na pia huwa ni rangi. Ambayo huwa na taswira nzuri na taswira njema. Hii rangi huonekana nzuri na njema kutoka mbali na pia hung'aa. Hung'aa zaidi ya chochote. Rangi hii mimi huipenda zaidi na huipenda sana tena sana.

Napenda kuandika, kwa sababu ninapo andika, mimi hupata maandishi, pia hushika, hueelewa zaidi ya hapo. Na kuliko pale ambapo nasikiza tu, mimi hupenda kuandika kwa sababu ninapo andika. Najua kwamba ninapo andika, sio tu kuandika tu, bali pia mkono wangu hushika yale maandishi.

Napenda baridi kwa sababu baridi hufanya mwili pia kugandana na damu pia kutembea sana mwilini kwa sababu kunapokuwa na baridi mwili ujaribu kukuwa na ile hali ya kujaribu kutafta joto. Hivyo basi baridi pia ufanya pia mwili kuadapt ama kukukua kwenye mazingira tofauti na pia kufanya mwili pia kujua kwamba hali imebadilika. Hivyo basi inahitajika tuwe na mgo nzito nzito wakati wa baridi. Lakini kukiwa na joto jingi mwili hubakia tu vile vile tu hakuna mabadiliko yoyote.

Chakula ninachokipenda ni wali, napenda ugali sana, sana sana sana. Aah, ugali huwa na ladha, nzuri, na yenye mnato, na pia huwa nzuri zaidi. Mara ya kwanza kukikula chakula hiki, nilikila chakula hiki mara ya kwanza nilipokuwa miezi sita. Ningali nikiwa mdogo pale mamangu aliponilisha chakula hiki. Hapo ndipo niliposikia roho yangu imeteremka na pia nilipata nguvu hata za kupiga kelele na kumuuma mama naam. Na aliyenieleza kuhusu chakula hiki ni mamangu mzazi niliyemuenzi na kumpenda zaidi sana. Mara ya mwisho kukikula chakula imekua tu juzi si siku nyingi ni juzi tu naam.

Mimi mtu mbunifu kwa sababu kupitia ubunifu kwa sasa hivi naeza kufunza mtandao wa kijamii kama sasa hivi na buni lugha na buni kiswahili na buni pia matamshi ili uweze kuelewa vizuri ili mtandao uweze kushika vizuri matamshi yangu.

Naam napenda chakula kitamu, chakula ambacho mimi hukila vizuri, chakula ambacho hunifurahisha sana, chakula hicho ninapokila mimi huwa nahisi vizuri sana, roho yangu hua inakua nzuri, tena sana sana sana sana, hivyo chakula kitamu hunipea ladha hufanya mdomo wangu kama mzuri, ladha ikawa pia poa sana.

Ujuzi ambao nitakapo na wao penda kushiriki ni ujuzi wa kujenga. Ujuzi ambao humpa mtu busara na pia humfanya mtu kujua jinsi ujenzi unavyo endelea. Na kujenga labda naeza kufanya ujuzi huu kwa sababu hunifanya mimi kuelewa zaidi jinsi mambo yanavyo kuwa, jinsi ujenzi unavyo kuwa, jinsi majumba ya navyo tengenezwa. Naam nimewai kujaribu awali na pia ningependa kujifunza jinsi mapaa yanavyo wekwa na wakati mzuri wa kujifunza ni kafahibi.

Naam nagawanya takazangu, takahizo mimi huzigawanya. Na pia huzifanya kuzichoma. Kwa sababu taka zinapo rundika hufanya mazingira kuwa chafu sana. Na mazingira pia wakati mwingine hunuka kabisa sasa ni napogawanya taka hizo. Mimi huweza kuzigawa vizuri na kuzifanya vizuri. Ili ziweze kukauka na pia kutoa mnuso na pia kufanya vizuri.

Ninacho kiona wakati mwingi ni jinsi magari yanavyotembea. Jinsi watu wanavyotembea. Unapokuwa juu dirishani uona chini kabisa. Watu ni wadogo yani vitu ni vidogo vidogo haso kutoka huko juu gorofani. Sasa hivyo basi majengo huwa madogo sana na barabara. Wakati ambao mimi upenda kutazama ni wakati wa mapumziko haso pale jioni. Mimi uweza kuona na kutazama vizuri kwa sababu jioni unapata mimi nimepumzika na sina chochote. Kinacho badilika kwenye misimu ni jinsi watu utembea na pia hali ya anga. Naisi vizuri napotazama unapoona mtu kuwa kadogo nani mtu.

Jinsi ninavyopanga wiki yangu kwa kazi, mara nyingi mimi huanzia na mambo yale makubwa makubwa yanayohitaji muda mwingi. Na pia jinsi ninavyopanga muda wangu ama wiki yangu, siku ya jumatatu mimi hujitarisha vizuri na kuingia ofisini, na pia siku ya jumanne kuanza kufanya kazi kwa umakini vizuri. Siku zingine mimi hufanya kazi vizuri sana na pia kufanya kazi yangu kuwa safi zaidi.

Nguo zangu mimi hufua mara mbili kwa wiki siku ya jumatano na siku ya jumamosi kwa sababu mnapofua mara mbili kwa wiki. Nguo hizi huwa safi na huwa safi sana na pia mimi hupendeza sana napokuwa na nguo safi. Nguo zenyewe huwa zinangara na zina mnuso mzuri zinanata.

Rafiki yangu tulieza kupatana kwenye harusi, alikuwa ameng'ara sana, nikaamua tu kumwambia, wee, hali gani, vipi, na pia, mimi nilikua nimeng'ara sana, nikuwa nimevalia vizuri, nguo zangu safi, hivyo basi tulieza kuingiliana kwa sababu sisi wote tulikuwa tunapendeza. Aaaa kilicho kinacho mfanya kuwa rafiki wa kweli tangu hapo alikuwa mwaminifu ni mtu anayeichunga saa Aaaa ni mtu ambaye pia ni mtu mzuri mwenye busara.

Marafiki wapya mimi hufanya kwa kuzungumza. Lakini mara nyingi marafiki wapya hawa hua mimi haswa nakaribane ya nao kwa mambo tunayo yafanya. Na pia pale ambapo kama tunashirikiana kuna kitu ambacho tunaeza shiriki. Hapo ndipo mtu anapokuwa rafiki yangu. Lakini si kuongea tuu bali ni kupata ule mshirikiano wa pamoja.

Mfereji wa tv ninaoufuatwa ni ule ambao huleta huleta maonyesho kutoka angani na pia huteka anga huteka mambo mahusia kutoka angani. Huo tu ndio mfereji ninaoufuata. Napo fuata mfereji huu mambo huwa sawa na mambo huwa nyororo kabisa.

Napenda paka sana, paka ni huweza kutunza mazingira yangu kuwa sawa na pia huweza kula maadui ambao ni panya. Paka huyo ni paka ni mtu mzuri, ni mnyama mzuri sana, hana ujeuri wowote, hiyo ndio maana mimi nampenda zaidi.